Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kuenzi na kufanya vile ambavyo huniweza kuniweka katika hali nzuri, katika maisha yangu ninaamini kuwa furaha si tukio la gafla tu. Bali ni hali ya moyo na mtazamo wa ninacho kifanya na ninacho kichagua kila siku ninapokuwa katika furaha au hali ya kufurahia. Napenda kuanza na shughuli ambazo weza kuwa kwa kushukuru kwa afya njema. Kama kazi yangu ya udaktari na kwa nafsi ya kawaidaya wengine. Shukrani hunipa amani ya ndani na kunifanya nijitambue kuwa na dhamani yale ya ambayo ninaweza kuyapata bila wakati wa mambo madogo madogo kila siku ambayo ni makubwa ambayo yaonekani. Njia moja wapo ya yanayo nifurahisha ni kuwa kutumia muda wangu vyema. Ni napo wapenda kuwakaribisha familia yangu marafiki. Na hata wale ambao ni wajamii huniongezea furaha kwa ya kweli ndani ya moyo wangu. Tunapo ongea kucheka au hata kushiriki katika mlo na chakula pamoja. Na hisi moyo wangu kutulia mazungumzo ya wazazi na kicheko. Huni panguvu mpya ya kwendelea na siku na kunitolea mchangaka nyiko na msongo wa mawazo. Inaonekana kama majukumu ya kazi na kuweza kunifanya kuwa na msukumo mkubwa. Wakati mwingine, hata matembezi mafupiya kukaa nje kuna weza kunifanya niweze kufurahia. Mazingira na kuheshimu ambayo mazingira mungu ambayo ameweza kuyaumba. Na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Pia ninapokuwa na furaha. Napenda kujitunza binafsi ninajisikia na kujiweka katika hali nzuri. Kusikiliza muziki ninaopenda. Hasa ule ambao na weza kutuliza au kunihamasisha. Muziki hunisaidia kuunganisha moyo wangu hisia zangu hata kunirudisha katika fikra zangu nzuri wakati uliopo aitmdha napenda kusoma vitabu ambavyo.

Katika zana hizi za mabadiliko ya kiteknolojia, ninaaminia kampuni za kiteknolojia ambazo si za uzinaa na zinazozindua na kuunda bidhaa za kisasa. Bali pia zinazo itumia teknolojia kuboresha maisha ya binadamu na jamii kwa ujumla. Kampuni zinazonifuraisha na zinazo niamrisha kwa amani na kunirithisha ni zile ambazo uweza kutolewa na kuendeshwa kwa madili thabiti. Uwazi, ubunifu na uendelevu pia na ulinzi wa faragha ya watumizi wake. Hapa Apple, Apple, ubunifu wa Apple, unalenga mtumiaji wake. Apple kwa mfano ni kampuni inayovutia muundo msafi, urahisi, kwa matumizi na ubora wa bidhaa, nimeiaminia Apple kwa sababu, imechukua teknolojia ngumu kwa kuieka kwa mtumiaji wa kawaida. Kwa njia mbayo haiitaji kuwa na mtaalamu au kuelewa kitu chochote. Imeongeza na kugonga manyoya katika kuboresha uzoefu wa utumiaji wa bidhaa. Bila mtumiaji kupoteza jinsi na ulinzi wa data zake kwa binafsi. Huweza kulinda data za anayezitumia na kuwa na ulinzi mkubwa. Baadhi zake kama iPhone, iPad na Mac. Zinashirikiana kwa urahisi sana na hutengeneza ekosistemu yenye mtumiaji na mwenye matumizi mazuri. Kunaweza kuwa na changamoto za kifedha au ushindani sokoni. Lakini kwa mtaalamu na mtazamo wangu wa kiteknolojia. Inaheshimu mtumiaji kwenye kuwekeza katika utumiaji na utafiti na ubunifu wa Apple. Bado ni kiongozi. Ubunifu wa Apple inaleta sura na malengo ya kuboresha uzeifu wa kila kitu. Kila siku na jambo lilonalavutia sana Microsofti, teknolojia ya taaluma ya usalama Microsoft ni kampuni ambayo ninaiaminia na sababu ya kuiaminia ni chimbuko la utaalam wa sekta mbalimbali. Inaendeleesha programu nzuri zinazotumika kote duniani kama Windows, Office na Azure. Azure pia uendelezo na Windows. Inaleta suluhisho za biashara, elimu na huduma za wingi ambazo ni zenye usalama na uimara Microsoft inaweka kipau mbele kila kitu ambacho kina utafiti wa AI. Kwa njia inayoleta na inayolenga kusaidia watu binafsi na kwa binadamu ambao huweza kusababisha kutengenezwa. Kwa mfano, huduma ya azure. Huniwezesha kutasisi nyingi ambazo mwenye kuzitumia anaeza kuzipata na kuwa na mambo mengi ya kueza kupata kujua bila ya kusonga mbali. Google, kutumia Google kueza kunisaidia kujua utafiti mwingi. Google ni kampuni ambayo imebadilisha jinsi ya tunavyofuata habari. Nao ni naamini kuwa sababu inafanya nifikiwe na habari, maarifa na ulimwengu mzima kuwa rahisi na haraka kujua. Google huweza kunipa ramani ambayo huweza kusaidia kwenda kwingi. Katika komputa pia upatikana.

Kila asubuhi. Kwangu kuanza kwa kuamka mapema. Mara nyingi kabla ya jua kuchomoza. Na kikamilifu kuamka wapema ni sehemu moja ya utaratibu wangu wa. Kufuata, nidhamu na binafsi na. Kujiendeleza. Kuhakikisha napata muda wa kutosha wa kupumzika. Na kujiandaa kwa siku inayokuja. Mara ya kwanza. Baada, ya kuamka. Inachukua muda mdogo kupumzika na kutafakari siku ambayo itaweza kufuata. Na kuweza kumshukuru Maulana, kwa kuniwezesha kuamka. Mafikirio yangu. Huweza kutulia. Naweza kufikiria kuhusu siku. Iliopita. Na kupanga kile ambacho nitaweza kukifanya. Leo, ili siku kuwa nzuri, na kuwa nzuri kuliko jana. Hii, uniwezesha kuanza. Siku kwa mtazamo mwingine mtazamo chanya. Na akili tulivu. Baada ya kutafakari. Hatua ya kwanza nayo ifanya. Ni. Kujitambuwa kujitunza kibinafsi. Ninapenda kujitunza na kuanza kwa kuoaga. Kunawa uso. Na kufanya usafi wa mwili. Na wa kawaida. Nafanya hivi hili mwili wangu uamke, hisia ziwe nzuri, hisi ya zirudi zipate nguvu. Na ni amke kwa usafi. Na nikae. Nikiwa. Mwenye. Hali safi. Hii pia. Ni muda wangu wa kutafakari kidogo. Nikijisikia. Shukrani kwa afya yangu. Na nafasi ya kuwa na siku mpya. Kufanya kazi na kushirikiana na wengine. Mara baada ya kujitunza. Ninachukua jukumu kidogo la mazoezi mepesi. Hii inaweza kutembea, kwa dakika kumi au ishirini. Kufanya mazoezi ya kunyosha mwili. Na mazoezi ya kuvuta pumzi. Mazoezi haya hunisaidia kuamsha nguvu, za akili, na za mwili. Na hunipa hamsa. Na njia ya kuendelea na siku vizuri. Hunisaidia kudumisha afya yangu, na ya kimwili na ya akili. Jambo ambalo, ni muhimu sana. Kwangu. Hasaa katika kazi yangu ya udaktari ambapo, nashugulika na watu ambao. Ni wengine kila siku. Na kuweza, kuwapa tabibu. Baada ya mazoezi. Ninapanga chakula cha asubuhi. Ninajitahidi. Kila siku kula chakula chenye, lishe bora. Ambacho kina. Virutubishi. Na. Kinanipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya siku. Chakula cha siku. Asubuhi mara nyingi, ni mchanganyiko wa kiporo. Au. Protini, matunda na vinywaji vyenye afia. Ninapokula chakula mara nyingi. Hufuatilia. Habari za dunia, au kusoma makala, fupifupi. Zinazo ni husu na kuweza kunisaidia katika. Ile yangu ya ki afia, teknolojia au maendeleo ya binafsi. Hii huniwezesha kuwa na mtazamo mpana. Na chanya. Wa kujiandaa kakiakili, na changamoto za siku. Baada ya kula. Ninapanga muda wa. Kuandaa kazi yangu, na ratiba ya siku. Hii. Hatua hunisaidia na ni muhimu sana kwani, inasaidia kuepuka machangamoto za siku. Na mambo ambayo yatakuja kwa ubaya ambao. Ni wa. Kuondolewa na kuweza kunipa. Haraka zaidi, ya kufikiria vyema.

Mimi ningependa kujaribu mchezo ambao unachanganya mafunzo wa akili na furaha. Jambo linalo nifunza study mpya ya kuweza kufanya mambo jinsi nyingine na kuniondolea changamoto ya njia ya kufurahisha akili. Kwa mfano, chess ni mchezo mzuri ambao hunisaidia na kueza kuniharakisha katika mawazo ya akili. Inaitaji mkakakati kusoma mpango wa mpinzani na kufanya maamuzi ya kwanza ya haraka na ambayo ni ya umuhimu sana ambayo huweza kuwa na uangalifu mkubwa. Unalenga kuhimarisha uwezo wa kufikiria na kimkakati pia akili yangu inaweza kuchangia umakini wa subira Study ambazo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Pengine pia ningependa kujaribu mchezo wa simu au kompyuta. Wa kujenga dunia au kutatua matatizo. Kama Minecraft au simulator za ujenzi wa miji. Mchezo huu unachangia na kuchanganya ubunifu, maamuzi, ya haraka na ufahamu wa kifedha. Kidogo, yoyote ambayo ni njia ambayo ya kubujibrudisha, bali pia huweza kuwa ya kukusaidia kiakili. Ninapokuwa nikicheza mchezo, si tu furaha inakuwa kubwa, bali pia hufunza jinsi ya kupanga kuunda na kuweza kushirikiana na wengi. Kwa ujumla, napenda michezo ambayo huweza kunipa changamoto wa mingi ambazo huweza kunisaidia na kuniletea uvumilivu, ubunifu na hata mbinu ya kuchanja mambo yangu.

Kufanya marafiki wapya ni mchakato wa uvumilivu, huruma na uelewa wa mtu mwingine. Kwa mtazamo wangu si jambo ambalo huweza kuwa la ghafla bali ni mchakato wa hatua kwa hatua, unaohitaji nia nzuri na kujitolea kidogo. Kila wakati ninapotafuta rafiki mpya au marafiki wapya, ninajaribu kuanza kuwa na uwazi na kuwa mcheshi, kwa maana huu ndio msingi wa uhusiano wa marafiki. Kwa mfano napenda kuanza kwa tabasamu, kumtambulisha jina langu na kuuliza maswali kidogo kidogo lakini ya maana kuhusu mtu huyo. Hii hufanya mtu ajisikie kukaribishwa na kuondoa hali ile ya uwoga na utelezi wa kwanza.

Kama mimi, timu ya michezo ninayoifuatilia ni hile ambayo huwa na nidhamu, uweledi, na pia kuwa na ushirikiana mwema kama wachezaji. Timu ambayo inanivutia maadili mazuri na kuwa na wachezaji wazuri, hufurahisha, na mashabiki kuwa na study na ushirikiano mkubwa katika kuwa emasisha kundi hilo. Kwa mfano katika mpira wa miguu napenda kufuatilia timu ambazo zina mchanganyiko wa mzuri wa chezaji. Vijana wazoefu katika mpira na ambao zinacheza bila mbinu za kufudi. Na uweza kuwa na jambo ambalo huweza kuonekana kwamwonekano mwema. Si kwa kutumia nguvu tu kuweza kutumia akili na pia kutumia marifa ya mpira. Timu naipenda ni timu ya Man City ya Uingereza.

Ninaangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku lakini sifanyi hivyo kila dakika. Kwa wakati wa kawaida huwa na ratiba maalum. Mara nyingi asubuhi baada ya kuanza siku na mchana na jioni kabla ya kumaliza siku mchana wa jioni ambao si katikati ya siku ambao ni katikati ya jioni na usiku kuanza. Njia hii hunisaidia kubaki na makini kwenye majukumu yangu bila uvurugo bila wakati wa arifa zinazokuja na zinazo lazima. Asubuhi, huangalia barua pepe ili nijue ujumbe muhimu uliokuja, usiku au mapema. Hasa ule ambao unaonihusu na uhusiana na kazi yangu, ratiba au mawasiliano ya kitaaluma. Mchana kuangalia tena ili kufuatilia jibu ambalo nimeeza kupata au maelekezo mapya. Hasa kama ni jambo ambalo ni la dharura, linalohitaji uwajibikaji na waamuzi wa haraka. Jioni huangalia kwa waamuzi mwingine ili kujua shughuli zangu zinavyoendelea na majibu ninayoyapata.

Kama mimi, lengo langu kuu katika kazi yangu ni kufika katika kiwango cha juu sana ambacho ni cha taaluma ya tija ambacho ni tija kuhusu huku nikidumisha na kupata huruma uwajibikaji msaada na kwa wengine kwa kuwa ni mimi daktari na lenye lengo lenye kuwa na matibabu ya taaluma ya kuaminika. Kwenye weledi na anayejali na kutambua wagonjwa wote na kuweza kuwachangamkia na kuwafanya kama chombo kinacho hitaji matumizi mema na kuweza kuimarishwa vyema. Na kunipa mtazamo chanya kwa maisha ya watu na maisha yangu. Hii kwanza nataka kukueleza kuwa ufundi wa watu ni kuwa unaweza kunipa kitaalumu na kitaalamu ya heshima na kujielewa.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kuzingatia msingi ya bidhaa na muhimu ambao huweza kutuletea kama timu. Na kufanya kazi ya ufanisi ili kumaliza kazi na kufanya kazi yenye mawasiliano nzuri. Kwanza mawasiliano ya wazi wenye heshima na msingi wa ushirikiano wangu. Ninaeza kuwa na msingi mwema na ushirikiano mwema nao. Nasikiliza mawazo yao na pia naona maoni yao na mapendekezo ya wengine. Kwa makini, nasikiza kila kitu ambacho wanaeza kukisema na kutoa msimamo wangu. Hii, huisaidia kuwa na ushirikiano na kuweza na timu yenye uwajibikaji, na kusikia kinacho kuwa dhamani na kinachopenda kuthaminiwa na kupendelewa sana katika uhuru wa bila hofu. Pili, nashirikiana na wao katika malengo ya pamoja ya jambo ambalo linalonipea kipaumbele. Inapowafanya kazi ya wengine. Huwa ninahakikisha kuwa tunaelewana juu ya malengo yote. Na kazi zote ambazo au mradi ambazo tunazifanya. Hii hupunguza migogoro na migongano ya isiyo na lazima na isiyo hadi na maana. Huimarisha ushirikiano wa timu kwani, kila mtu anayajua anachopaswa kufanya na kwa nini anafanya kile ambacho anafaa kufanya. Tatu, kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu. Ni njia ambayo huweza kunisaidia kutumia kuimarisha ushirikiano. Ninaamini kuwa kila mmoja wetu ana nguvu yake na vipaji vyake tofauti. Hivyo kugawa kazi kwa haki huwa ni busara. Naweza kuongeza ufanisi na upungufu wa mzigo katika kila mmoja. Naweza kufanya kazi kutekelezwa kwa haraka. Nne kuwa tayari mimi huwa tayari kusaidia na kujifunza katika mengi na kutoka kwa wengi ambao wako katika timu. Ni sehemu ya mtazamo wangu. Ninapokutana na changamoto. Siogopi kuomba msaada wala shauri kwa ule ambaye na unyenyekevu kwa ule ambaye ako chini yangu. Hata hivyo hata kama ni mdogo wangu pia ana wazo zingine ambalo sina na huweza kunisaidia. Hivyo hivyo najitolea kusaidia wenzangu pale ambapo wanapohitaji. Jambo linalojenga amani na mshirikiano kazini. Mwisho, kutatua na kuweza kuweka sawa migogoro kwa busara. Ya mazungumzo na mbinu zinazonipa uwezo wa kutumia ushirikiano mzuri. Baada kulaumu au, ninachochagua kuzungumza na utulivu wangu. Kuelewa chanzo cha matatizo na kutafuta chanzo cha na suluhu kwa pamoja. Ninalolifanya ni kuimarisha timu yangu nzima na kuileta pamoja. Kwa ujumla, ninaamini kazi ya ushirikiano, hujengwa juu ya heshima na mawasiliano bora. Uwazi wa nia ya pamoja na fikra za kila mtu na kuwa nikifisha malengo ya kila mtu wazi, ili kuyaelewa malengo ya kila mtu na kila mtu kumpa kipaumbele.

Chakula chakigeni ambacho ni mewai kujaribu ni aina mbali mbali. Na kila moja wapo ina uzoefu wake tofauti wa labda labda kuwa na latha, tafauti na tamaduni za watu wengine. Miongoni mwa vyakula ambavyo ni meweza kuvionja ni pizza ambacho asili ya Italia. Nimependezwa na mchanganyiko wa jibihi na jibini ambazo mchuzi. Wanyama na viungo mbali mbali vinavyo toa latha mbali na kuvutia. Pia nimewai kujaribu burger. Chakula maarufo kutoka marekani ambacho kina mkate lakini nyama, mboga na mchuzi tofauti. Ni chakula ambacho kinashika kirahisi na kinashibisha. Ni mewai pia kujaribu pilau ya kiarabu ambalo ni chenye ni mchele wenye viungo vya kiasili, viungo ambavyo ni vitamu na pilau hii huwa na virutubishi na huwa pia nitamu sana. Nimewai kujaribu pia chapati ya kihindi. Chapati ya kihindi, aitha imejaribu ambayo huwa na nilaini sana. Na huwa pamoja na mchuzi au nyama. Hii huwa kwa njia ya kipekee inaladha tamu.

Napenda kuongea. Kwa kuwa inaweza kuwasilisha lugha na maneno ambayo nataka kuyasema kwa hadhira ya ninaemwambia na pia napenda kuandika kwa mara kadhaa kwakuwa inaeza kuwakilisha na kuweza kuweka jambo ambalo ni la maana sana katika karatasi na huweza kukaa kwa muda mrefu ninapoongea yanaweza kusahaulika lakini pia ninapoandika haiwezi kusahaulika na itakaa kwa muda napenda kuongea kwa kuwa, inaweza kuonyesha amri na kuonyesha kuwa una mamlaka ya kitu lakini pia kuandika kuwa ni sehemu nyingine ambayo ni rahisi sana ya ku ya mazungumumzo na huweza kutumika hasaa nyakati za kitambo na kwa jamii, wanagundua kuwa, wanatumia kuongea ili kuwasilisha mambo mengi. Kuwasilisha historia, kutumia hadithi nyingi na hivyo huleta umakini fulani na ambalo unaweza kuliongea huweza kuingia katika akili yako na huweza kukikumbuka vyema. Pia si mbaya pia kwa kuandika. Kuandika pia hunisaidia pia kuweza kujua mbona nimeweza kukiandika kwa muda mrefu ambao unaweza kusahaulika bali siwezi kusahau nilichokiandika.

Napenda chai kwa asubuhi. Lakini pia wakati kuna joto napenda kahawa. Asubuhi pia wakati kuna baridi nyingi napenda kahawa nikiamka. Baada ya kutoka mazoezi napenda kuja kuchukua kahawa ambayo huweza kunisaidia kutuliza akili na kunisaidia katika kuniondolea msongo wa mawazo. Huweza kunituliza mwili, unaweza kunipa afya njema. Hata hivyo pia chai huitumia usiku. Wakati wa usiku wakati nimetulia ama asubuhi chai hunisaidia, chai ya maziwa hunisaidia sana kwa kuwa ina protini. Na pia huweza kuniletea virutubishi ambavyo sina mwilini. Kahawa huweza kunichangamsha baada ya kufanya zoezi na kuweza kurudisha mwili wangu kuwa sawa. Hii hunisaidia kupata mambo mengi ya kuweza kujitayarisha kwa siku ambayo naenda kukumbana nayo hapo ndipo napenda kujieleza kwa kutumia kahawa asubuhi na kahawa jioni lakini chai pia naitumia ila si kwa wingi ni kwa muda mchache ama muda unaoweza kuhesabika na kuonekana ila kahawa huitumia mara nyingi na mara kadhaa sana.

Kwa kuangazia majira, napenda majira wakati wa masika. Wakati wa masika kuna mvua nyingi na pia huweza kuwa na hewa tulivu. Hewa ambayo huweza kukua baridi na nzuri ni wastani ila pia huwa na jua na baridi huweza kunisaidia sana katika mazingira ambayo nayapenda. Mazingira hayo ni ya ukweli na yaeza kutuliza akili kwa kweli sana. Nilicho kifanya katika majira haya ni kitu kama kuweza kuogelea katika mto. Mito zinazokuwa na maji wakati wa majira haya mi huweza kuwa na chanzo cha kuogelea. Shughuli hizi huweza kunifanya nijisikie huru. Nijisikie sana sana na niko na watu kwenye jamii. Inanihusu kuwa na inaniruhusa kuwa na hewa ya kupumua vyema. Kuendelea na siku vyema na kuweza kujua kile ambacho ntakifanya. Baada ya kuamuka nikiamka kukiwa na masika huweza kunipa motisha sana kuendelea na siku. Kwa kuwa huwa na baridi nzuri ambayo huweza kuwezesha kueka mwili sambamba hivi huweza kuendelea na siku vyema. Na masika katika kazi yangu ya udaktari huweza kunisaidia kuwa na akili ambayo imechangamka.

Kwa mimi binafsi, napendelea mahali ambapo niko kimya. Mahali pa kimya huweza kunirejelea na katika akili zangu. Kuweza kunisaidia na kuweza kunipa masaa ya kuweza kufikiria. Na kuweza kurejelea mafikra zangu. Kwa vitu ambavyo nimeweza kuzifanya wiki mzima na kuweza kuweka nakala ya kila mambo ambayo nimeweza kufanya. Wakati kumenyamaza, huweza kupata jinsi ya kuendelea na mipango ya wiki ambayo itaja inakuja. Na pia kupata jinsi ya kuendelea na mambo yangu ya kila siku. Na kuipanga ratiba nzuri pahali ambapo kumenyamaza pia huwa na utulivu husaidia kuondoa msongo wa mawazo. Na kama kawaida palipo na kunyamaza akili hufikiria vyema. Na huweza kutokea na mambo mengine mapya. Mimi pahali pa kelele huniadhiri sana. Napenda pale palipo na kimya, ndipo nieze kusoma vitabu angalau nakala mbili tatu. Ama nieze kusoma makufurasa za afya, zinazo eleza umuhimu wa afya na kuendeleza mambo yangu ya kila siku. Naeza penda mahali ambapo ni pa kimya, ambapo naeza kusikiliza mziki na kutulia. Weza kunirejelea uwiyano wangu na mazingira na kunikumbusha kumbukumbu ambazo naeza kuzikumbuka na kuzienzi vizuri. Hii hunisaidia na kwa hivyo napenda mahali pa kimya.

Mimi binafsi ningependa kumpa mtu mwingine ushauri mzuri ushauri mwema ambao unaweza kumjenga kumuongoza kimaisha. Kumpa unasaha na kuweza kumsaidia katika hali ngumu ya maisha. Naeza kumpa mtu ushauri ambao unaweza kumsaidia kwa siku za mbele na hasa katika kumuendeleza kimaisha. Ushauri ambao naeza kummpa sio wa kumpoteza wala si wa kumkanganya hata kidogo. Ni ushauri ambao unaeza anaeza kukaa chini na kuurejelea. Na kila anapoukumbuka anajua anachostahili kukifanya. Na ushauri ambao nauelewa vizuri ni ule wa kueleza mtu kuwa asikufe moyo. Ama asiache kufanya kile anachokifanya hata lolote likifanyika bado aendele na mwendo huo huo. Ushauri ambao naeza kumpa ni ule mzuri ambao huwezi kumtoa katika barabara ya kuenda katika mafanikio.

Mfanyikazi bora ambaye naweza kumtambua na kumthamini ni anayeitwa Elon Musk. Huyu ni mwana biashara kuna biashara maarufu anayejulikana kwa ukakamavu wake na kwa kujenga mambo yake ya kimaisha vyema na kujiendeleza. Mfanyakazi huyu ameweza kuibuka moja wapo wa watu ambao wale kati ya matajiri wote nchini duniani hata kwa upana ameweza kuyatoa magari mengi kuweka kampuni nyingi na kuweza kutolesha mambo mengi ya kisasa. Hiu huyu hamenijenga katika nadra yake ya kiteknolojia ameweza kutolesha mambo mengi ya kiteknolojia ambayo ni mapya sana ameweza kutupa mambo mengi hasa ya kiospitali ambayo imeweza kusaidia wahusika hospitalini na wagonjwa. Huyu ameweza anaitwa Elon Musk ameweza kunionyesha njia mbadela ambayo ningependa kuifwta pia mimi. Ananihusu kama mwanabiashara ambaye anajielewa na kuwa na mikakati yake Elon Musk ndiye mwanabiashara ambaye naeza kumtambua na kumpenda.